Kazi ya ushirikiano ni kitaka kufanya, sana sana tukiwa katika kikundi na wengine tunapanga kwanza na tutafanya kazi, tutakacho anza nacho na kile ambacho tutamaliza nacho kulingana na aina ya kazi na kama ni mingi ama ni kazi kidogo ama ama siyo mingi asa inalingana ni gani kazi ya aina gani labda ni ya kutafuta mambo kama ya shule tuseme research asa inalingana ni kazi ya aina gani.

Hapana mimi sijapenda kuvaa vipuli ama chochote cha kimaridadi kama pete kama siyo ya harusi ama ya kihalali. Sijapenda kuvaa vitu vya vimaridadi kama vya kueka kwa masikio vipuli vya mapua ya ulimi. Sijapenda napenda kujirembesha tu kivyangu kuoga na kujisafisha tu bila kuvaa vitu vya kujirembesha.

Mimi mahali ningependa kuenda nikiwa likizoni ni kwenye mbuga la wanyama au kuenda baharini kwa maana nyingine ni ufukweni. Kutazama bahari, kutazama wanyama mbugani, hiyo ndiyo napenda sana. Kitu ambacho ningependa kufanya nikifika huko. Kwanza ni kutembea nikiangalia wanyama kufanya mambo ya kufurahisha na kufurahia tu kusafiri, ningependa kusafiri na rafiki yangu wa karibu, kwa kuwa bado mimi ni kijana, sina bibi naeza chukua rafiki wa karibu, ni safiri naye alafu, naam huwa nahitaji kupumzika na pia kutembea, sasa inalingana ni mahali wapi naenda kama ni ufukweni naenda kutulia, kama ni mbugani naenda kutembea nikingalia wanyama.

Aina ya filamu ninayoipenda sana sana naipenda zaidi ni filamu za kimapenzi na inifurahisha sana na kuniburudisha. Na pia kuna filamu za kivita lakini sio vita za maandamano ni hali ya filamu za kivita tu za kufurahisha. Hizo ndio napenda sana na za kimapenzi.

Mimi sijapenda sana kuzungumzia kuhusu siasa ila napenda tu kuangalia mambo ya siasa na kufuatilia mambo ya siasa yanavyoendelea inchini na ulimwenguni ila kuzungumzia mambo ya siasa sijapenda sana napenda mambo ya masomo na mambo ya biashara mambo ya siasa ni kufuatilia tu na kujua hali inavyoelekea.

Mimi huwa napenda shati ya kuvaa na long'i kama shati za kiofisi nilivaa kama mtu wa ofisi lakini t-shirt pia huwa nazitumia lakini siyo sana napenda shati kushinda t-shirt.

Aha aha huwa napenda sana asali tena asali ya kawaida ya kuji tengenezea ya kwa wakati huu sijapata wa kujitengenezea kama ya kulima ya nyumbani sasa inabidi ninunuwe ya duka sija penda sana lakini inabidi ninunuwe juu huwa napenda sana kutumia asali lakini kila wakati nala mkate kutengeneza chai pia huwa napenda sana kutumia asali.